Kinywaji mi ninacho kipenda kunywa asubuhi ni chai. Ninapenda chai kwa sababu hunipa nguvu na uchangamfu wa kuanza siku. Hunisaidia kuamka vizuri na kujisikia nipo tayari kufanya kazi. Nikinywa chai ya moto huhisi utulivu na raha.

Mara nyingi napiga picha. Ninapenda kupiga picha kwa sababu huhifadhi kumbukumbu za matukio muhimu au mazuri, hunisaidia kuona uzuri wa mandhari au vitu vya kawaida kwa namna ya kipekee wakati mwingine napiga picha kwa burudani au kujifunza teknolojia ya kamera.

Muda wangu wa kazi hupangwa hivi. Asubuhi mapema kuanzia kuamka na kupanga kazi za siku. Hufanya kazi kwa vikundi vidogo vya muda ili kuepuka kuchoka. Mchana hufuata ratiba ya kazi muhimu zaidi. Jioni hupitia kazi zilizo kamilika na kupanga zile za kesho.

Ningependa kutembelea Tokyo Japan. Ningependa Tokyo kwa sababu ni mji wa kisasa na wenye teknolojia ya juu jambo linalovutia sana. Kuna utamaduni wa kipekee na mandhari ya kipee ya milima, bustani na maji. Ningependa kuona vitu ya kitamaduni kama vile mikahawa, misitu ya mti ya cherry blossom na makumbusho.